Chakula ni kitu muhimu katika maisha yangu. Ile chakula ambayo napenda kukula katika wakati wajioni ni ugali kwa samaki. Mimi napenda kukula chakula cha ugali kwa samaki wakati wajioni. Kwa sababu ni chakula nzito ambayo tena nitamu ambayo itaniwezesha kukuwa na nguvu katika usiku wakati imeenda kulala. Hivi vitu ndivio ambayo vinanifanya nipende kukula chakula cha ugali na samaki wakati wajioni. Kitu chakwanza ugali ni chakula mzito na tena ikona madini mingi katika afya yangu kama binadamu. Ugali inaniwezesha kupata nguvu wa afya na kukua na afya njema na tena samaki pia iko na madini mingi katika mwili yangu kama binadamu. Samaki inaoniwezesha kukua na afianjema kulingana na madini ambayo iko ndani ya samaki basi nikikula samaki kwa ugali katika wakati wa jioni basi napata kukua na afya njema. Hata ninapoenda kulala basi nitaenda kama nimeshiba na najihisi vizuri. Kwanini napenda kukula ugali kwa samaki jioni. Basi ugali kwa samaki napenda kukula jioni kwa sababu jioni ndiyo napata wakati mwafaka ama wakati mzuri wa kupika hivi chakula. Kwa sababu ugali kwa samaki kuzipika inachukua muda kiasi na tena inahitaji ustadi fulani wa kuzipika. Ndiposa basi napenda kuzikula jioni kwa sababu jioni napata wakati mzuri wa kuandaa hivi chakula na kuvipika. Jinsi ambavyo ugali unapikwa basi ni vile unaweka maji kwenye sufuria alafu unaweka mekoni. Maji ikisha chemka basi unamwaga unga. Unga unaeza kuwa unga wa mweupe au unga zingine. Lakini mimi napenda kutumia unga mweupe. Sasa maji ikisha chemka basi unaeka unga halafu unakoroga unakoroga halafu unasonga ugali mpaka ushikane vizuri ukisha shikana vizuri basi unaweka kwenye sahani na kuifunika ili iweze kukua na joto bila kupoteza joto wake ndo isikuwe baridi basi samaki vile inavyopika unaweka sufuria kwenye moto halafu unaweka mafuta kiasi. Ukishaeka mafuta basi unaeka kitunguu. Unakata kitunguu unaeka kwenye mafuta ilio chemka. Basi unaipea muda kiasi kitunguu ipikike halafu unakata nyanya halafu unaeka basi ukishaeka nyanya hivi unaezaeka viungo vingine kama roiko. Kama vile maziwa na viungo vingine tofauti tofauti vya chakula. Basi ukishaeka hivyo unaweza eka kama unataka samaki wa supu. Kwa sababu mimi napenda samaki wa supu. Basi naeka pale maji vikombe vitatu au vikombe viwili halafu naeka samaki. Kama ni mbili size kiasi. Au kama ni moja basi naeka kikombe kimoja cha maji halafu naweka samaki wangu ndani nawacha utokote na kuchemka vizuri mpaka supu basi ugeuke ikue mwenye umeiva. Basi baada ya hapo chakula changu itakuwa tayari. Ugali kwa samaki naipakua kwenye sahani vizuri halafu ikisha kuwa na joto imepunguka kiasi basi naweza kuikula.

Kama vile wanavyosema mtandao hausahau. Basi kwangu mimi binafsi mimi sipendi kuweka picha zangu pale mtandao kwa sababu najua kwamba mtandao ni mahali ambapo hauwezi kusahaulika. Na vitu ambavyo vinanifanya nisipende kuweka picha zangu kwenye mtandao basi ni kama vile mtu anaeza chukua picha yangu kutoka mtandao alafu aitumie kwa njia isiyo ya haki au kwa njia yenye isiyo mzuri. Basi ukieka picha pale mtandao siwezi jua nia gani ambayo mtu basi anaeza kuwa nayo kwa sababu watu ni tofauti tofauti. Mtu anaeza kuwa na nia mbaya basi achukue picha yangu kutoka pale mtandao alafu aitumie vibaya visivyo kisheria. Hiyo inanifanya nisipende kuweka picha yangu mtandao. Kitu kingine basi sipendi kuweka picha yangu kwenye mtandao kwa sababu sipendi kujulikana sana na watu. Mimi ni mtu ambaye anapenda kukaa kimya na sipendi mambo yangu kujulikana sana kwa sababu nikiweka pale picha yangu mtandao basi itaweza kufikia watu wengi na basi watu wengi watapata kunifahamu. Na watu wengi wakinifahamu basi naeza pata changamoto mingi sana kupitia watu wengi sana kunifahamu. Hivyo ndiyo basi inanifanya nisipende kuweka picha yangu mtandao kwa sababu sipendi kujulikana sana na watu wengi kwa sababu kwangu mimi itaniathiri kisaikolojia au kiafya. Kitu ingine ambacho sipendi basi inanifanya sipendi kuweka picha yangu mtandao ni kwa sababu mtu anaeza tumia picha yangu basi kisaikolojia kunifanyia vibaya au kunikejeli na mimi basi napenda kisaikolojia yangu iwe sawa na mwenye afya basi ndiposa nakosa kuweka picha yangu pale mtandao kwa sababu sitaki nikuwe ninaathiriwa kisaikolojia kupitia watu kwa kunikejeli kupitia picha zangu. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinanifanya nisipende kuweka picha yangu mtandao kwa sababu mtandao ni mzuri lakini kwa watu mingine basi watu wanaezautumia kwa ubaya. Watu wanaeza tumia picha zangu pale mtandao kwa njia isiyo mzuri au kwa njia isiyopendeza. Hiyo inanifanya nikuwe na hofu wa kuweka picha yangu pale mtandao kwa sababu siamini kila mtu akona nia mzuri katika kule mtandao kwa sababu mtandao basi hata ukieka picha yako mtu anaeza ichukua na aiweke hata bada ya kuiondoa pale mtandao basi unaeza pata kuwa bado kuna mtu ambaye akonayo picha zako na anazitumia labda kwa njia isiyo ya haki au kwa njia isiyo sahihi. Basi inanifanya nihofie kuweka picha zangu mtandao.

Mimi maeneo niliyozaliwa ni kule maeneo ya nyanza. Mahali ambapo inaitwa asembo. Ni kijiji kidogo ambacho kinaitwa nguka. Kijiji cha Nguka ndio mahali ambapo nilizaliwa na familia yangu basi, wana wako huko na nyumbani kwetu basi bado iko huko. Vitu ambavyo vinavutia kutoka kwa mahali ambapo nilizaliwa kule kijijini basi ni kama bahari. Pale nilipozaliwa basi kuna ziwa na bahari. Sana sana kuna ziwa maarufu sana inaitwa ziwa Victoria. Basi ziwa Victoria inavutia sana kwa sababu ina vitu mingi kama kuvua samaki, kujivinjari, kutumia mashua. Na basi mandhari yake ni mzuri sana kuona na inavutia sana. Kitu kingina ambacho kinavutia kutoka kijiji ambacho nilizaliwa basi ni milima mahali ambapo nlizaliwa pale maeneo, kuna milima tofauti tofauti ambayo ina mandhari mzuri sana na inavutia sana. Ndiposa basi mimi napenda pale nilipozaliwa. Vile vitu vya utotoni, ambayo nakumbuka sana basi nilipenda kushiriki ni kama, kucheza mpira. Na kumbuka sana tukiwa watoto basi nilipenda kucheza mpira sana na marafiki zangu na watu wa kwetu tulipokuwa wadogo basi tulijivinjari kwa kucheza mpira. Kitu ingine tulifanya kama watoto basi ni kuvua samaki pale ziwa Victoria. Tukiwa watoto basi tulienda pale ziwa Victoria kuvua samaki kutumia ndowana kama kujivinjari tu basi haikuwa njia ya kupata riziki lakini ilikuwa tu njia ya kujivinjari na kupoteza muda kufuraha tu basi ilifanya tuende pale ziwa Victoria kuvua samaki. Kitu ingine basi ambayo inakumbuka sana kutoka utotoni basi ni kucheza mchezo wa kukimbia katika kijijini pale basi, sisi kama watoto na marafiki zangu tulipenda sana mchezo wa kukimbia pale kijijini, tunakimbizana na tunacheka na tunafurahia sana. Tulifurahia sana. Basi mji wangu inakuwa ni kijiji cha maalum sana kwa sababu inajulikana kwa uvuvi wa samaki. Na tena ukulima sana sana ukulima wa njugu basi na maembe. Kijiji changu au maeneo ambayo mimi natoka, inajulikana sana kwa ukulima wa njugu na maembe. Basi njugu na maembe ni mingi sana pale nilipo zaliwa na hio inaifanya ikuwe kijiji cha maalum sana, na tena ziwa Victoria inafanya ikuwe eneo maalumu sana kwa sababu ziwa Victoria iko na mambo mingi sana mazuri ambayo inavutia watu wengi na inafanya kijiji changu ikuwe kijiji cha maalum kuliko vijiji vingine. Basi pale kijijini, mimi napenda kurudi pale au kuenda pale kijijini wakati wa likizo kwa mfano wakati wa krismasi. Basi mimi napenda kurudi pale kijijini nilipo zaliwa wakati wa likizo la krismasi au pasaka au likizo zingine. Kwa sababu pale tukirudi wakati wa likizo tunapata kujumuika na wanafamilia wengine na marafiki wengi sana. Kutoka pale nilipo zaliwa na tunapata kusherehekea na kufurahia na kujivinjari kwa njia tofauti tofauti na tunapata kuridhika kwa furaha tele tele.

Na kwa vile unajua kwamba kufanya kazi ya kujitolea ni mzuri sana. Tena ni muhimu katika maisha ya mwanadamu kama mimi nimewai fanya kazi ya kujitolea. Na nilifanya kazi ya kujitolea ili kusaidia watu katika kijiji na pia katika inchi yetu. Ile kazi ambayo nimewai kusaidia, kujitolea, kufanya ni kazi mingi sana. Ningependa kuanza na kazi ya kwanza. Mimi nimewai kujitolea kufanya kazi ya usafi katika kanisa letu. Nimewai kujitolea kufanya basi kazi ya usafi. Mimi nilijitolea nikafanya usafi katika eneo la kanisa. Nikavyeka nyasi, nikafagia, nikatoa uchafu. Na basi nikapanga vizuri mpaka eneo la kanisa basi na mazingira yake. Ya kakua masafi sana. Kazi nyingine ya kujitolea ambayo nimewai kufanya ni kusaidia watu wazee. Nimewajitolea kusaidia watu wazee pale kijijini basi kwa kazi zile kama kuchota maji, kupika na pia kusafisha nyumba. Kwa sababu watu wazee ni wale ambao hawajiwezi kufanya kazi mingi. Sasa mimi nimewai jitolea kuwafanya kazi ilikuwasaidia kwa sababu ni mzuri sana pia kwa katika kijiji kusaidia watu wazee na wasio jiweza kazi nyingine ambayo nimewai jitolea basi ni pale katika hospitali nimewai jitolea kufanya kazi katika hospitali nikuwe na uzoefu wa kazi na nipate basi kujua kazi vizuri. Ili mradi nijikuze kimaisha na pia nijue kazi vizuri. Ili hata wakati nitakapo kuwa ajiriwa basi nitakua nimejua kazi vizuri. Sasa nilijitolea kufanya kazi katika pale hospitali kusaidia pale katika maabara basi. Na pia kusaidia katika eneo za hospitali kufanya utafiti kwenye maabara kusaidia wagonjwa na kusaidia daktari na watu wengine wanao usika na kazi za hospitali. Kazi hilo la kujitolea katika hospitali basi nilifanya kwabidi sana kwa sababu nilitaka kukua na uzoefu wa kazi na pia nikuwe na uaminifu kwa wajiri wangu ili mpaka hapo mbeleni nitakapo kuwa ajiriwa basi nitakuwa nimejua kazi vizuri sana. Sasa kuajiriwa basi nitakuwa nafanya kazi vizuri sana. Kazi nyingine ambayo nimewai jitolea kufanya basi ni kufanya usafi katika barabara na eneo la mta ambayo mimi naishi. Sasa nilijitolea kufanya hii kazi kwa sababu niliona mta na barabara ambayo naishi basi ulikuwa wenye uchafu mwingi na hakuna mtu wakujitolea kufanya huo kazi sasa mimi nikajitolea kufanya huo kazi nika shikana na vijana wengine marafiki zangu na tukafanya kazi huo ya kusafisha eneo la barabara na katika mta niposa basi mta ikuwe mta mwenye kuna usafi. Tukataka toa, takataka, tukachoma na basi mta ukabaki. Safi sana kwa afya ya mwanadamu. Hayo yote tulifanya ili kukuza usafi wa maineo na mazingira ambayo tunaishi ili kukua na hewa safi na kukua na afya mzuri kwa sababu afya mzuri upatikana pale mazingira ikiwa yenye usafi.

Na mimi napenda kukimbia na napenda kukimbia kwa sababu kukimbia ni moja wapo ya tizi ama exercise ambayo inasaidia mtu basi kukuwa mwenye afya mzuri. Mimi napenda kukimbia na zile mbio ambayo napenda kukimbia basi ni zile mbio fupifupi pamoja na mbio mrefu. Kwa sababu mbio fupifupi inakufanya basi kuhema ili kutoa hewa chafu katika mwili na inasaidia basi pale kusafisha damu pia. Naam. Mbio mrefu au mbio mwenye muda mrefu pia inasaidia mwili sana kuchemuka na kukuwa mwenye afya mzuri. Napenda kukimbia kwa sababu ya vitu zifwatayo. Ya kwanza kukimbia inasaidia mwili wangu kukuwa mwenye afya bora. Na tena inakuwa mwenye kuishi na afya bora kwa sababu mbio inasaidia mwili kujikinga na magonjwa na maradhi mbali mbali. Kitu cha pili basi kukimbia inaleta furaha ni kama kupata furaha kwa kutumia mbio au kwa kupitia mbio. Basi mimi wakati wangu nikiwa sina kazi pale na marafiki wangu basi napata kukimbia ili kukuwa na furaha. Kukimbia tena inanisaidia kuepukana na maovu au mafikra mabaya kwa sababu ile wakati ambao nakimbia basi napata kusahau. Yale mafikra mabaya na naepukana na maovu kutokana na mafikra mabaya ambayo inaeza nipata wakati sina kitu ya kufanya. Sasa nikipata kukimbia basi najipata kwamba naepukana na mafikra mabaya. Na tena naepukana na maovu ambayo yanaeza nipata kama sina kitu cha kufanya. Tena kukimbia basi inanisaidia nisipoteze wakati tu. Ile wakati ambao niko nao ambao sina kitu cha kufanya basi napata kukimbia ili nisikuwe mwenye kupoteza wakati kwa muda mrefu au kupoteza wakati kwa kila wakati. Sasa kukimbia inanisaidia kutopoteza wakati katika siku. Sasa kukimbia ni kitu cha muhimu sana na ningehimiza watu wengi wapende kukimbia kwa sababu kukimbia iko na manufaa katika afya. Inafanya binadamu akuwe mwenye afya bora tena mwenye afya heri na afya njema. Kukimbia bado inasaidia mtu kuepukana na mafikra mabaya na kuepukana na maovu ambayo inaeza pata binadamu ile wakati ambayo hana kitu cha kufanya. Tena kukimbia napenda kwa sababu inaeza leta pesa, inaeza kuwa ni njia ya kuleta mapato kwa sababu kama najua kukimbia sana au kama wewe unajua kukimbia sana basi unaezatumia kukimbia kwenda kushindana katika mashindano makubwa mpaka ushinde au ukuwe na basi njia ya kupata mapato kupitia kukimbia kwa sababu kukimbia ni moja wapo wa sporti ambayo inajulikana sana nchini Kenya na tena inajulikana sana katika ulimwengu wote. Sasa kukimbia, basi unaezatumia huo nafasi wa kukimbia kuenda mashindano na ukashinde na ukapewa tuzo au upate mapato kutumia au kupitia kukimbia sasa kukimbia ni kitu mzuri sana na mimi napenda kukimbia.